Ututoni mwangu nilikuwa napenda kufanya vitu mingi sana kwa sababu nililelewa na ndugu zangu pamoja. Kuna ile kazi ambayo mzazi alikuwa ana tuachia ambaye ni mama yetu, kazi ya usafi kwa nyumba, kazi ya kufipika, kazi ya kutafutia ng'ombe majani, kazi ya usafi ya papale. Ila kuna ile kitu ambacho marafiki wakikuja baanda ya kazi za nyumbani ambazo ulizopewa na mzazi Kuna ile jambo moja ambalo tulikuwa tunalipenda kulifanya sana kuenda kuogelea mtoni. Tulikuwa tunafanya kazi za nyumbani haraka sana ndo tuweze kuenda kuogelea pale mtoni Ilikuwa ni jambo ambalo liikuwa linafraisha sana kwa sababu lilikuwa natufunza kila wakati ukona bidu mpya ya kuogelea na kuonyesha wenzako vile unavyojua kuluka kwa hiyo maji ni jambo ambalo lilitufraisha sana.